Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo tangu utotoni ni kumbukumbu ambayo niliweza kushuhudia babangu akiweza kutuwazwa taji la kuwa mhandisi bora katika taifa lote nakumbuka sana siku hii ni kama jana kwani niliweza kusherehekea kumuona baba yangu akipigwa taji la kuwa mhandisi aliyefahamika na kupigiwa mfano taifa nzima.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Napenda sana sherehe hii kwani huwa inaashiria kuwa Mola amenijalia miaka zaidi katika dunia hii. Hivyo basi, mimi huwa sina budi ila kuwaita marafiki na jamii wangu tuweze kuburudika kwa pamoja kwa kunywa na kula kwa pamoja.

Mimi napenda sana kutembea mijini. Sababu kuu ya kupenda sana kutembea katika miji ni ili niweze kushuhudia teknolojia ya kisasa. Miji mingi inatumia teknolojia ya kisasa kama vile magari yanayoendeshwa kwa kutumia umeme. Hivyo basi, mimi hupenda sana kuona magari haya na hata zaidi kuyaabiri.